Mara nyingi asubuhi, mimi napenda kukula chakula nzito kama vile ugali na mboga kama vile sukuma wiki, pia napenda kukunywa chai na mkate, pia mandazi, pia napenda kukula chapati, pia napenda kukunywa maji nikimaliza kukula, pia napenda kukula ndizi na kukula pia matunda ambayo ita nizaidia katika mwili wangu.

Mimi bahada ya mchana, mimi upumzika, alafu naanza kuandaa chakula cha jioni, nasikiliza msiki naomba, natafakari kidogo, najiandaa kulala na sima simu mapema, naoga, naosa uso, na lala mda ule ule kila siku. Mimi upenda utaratibu uo kila siku ambapo ninapo maliza kazi za mchana.